Nimewahi fikiria kuanzisha biashara yangu kwa sababu masomo ambayo nilisomea shuleni. Kuna masomo ambayo tunafunzwa ya kuanzisha biashara kuwa muanzilishi wa kwanza wa biashara tofauti tofauti. Na pia ukiangalia uchumi wa nchi yetu vile ulivyo, utapata ya kuwa watu ambao wana biashara zao wenyewe ndio wanaopata faida kubwa kubwa ya pesa. Kwa hivo nimewahi fikiria kuanzisha biashara yangu na si mara moja na si mara mbili.

Kazi ya nyumbani ambayo sipendi kufanya ni kazi ya kupanguza nyumba. Sipendi kufanya kazi ya kupanguza nyumba kwa sababu ni kazi ambayo ndiposa ukaweze kuifanya kiukamilifu, lazima ukainame na nina shida ya mgongo. Kwa hivo sipendi kufanya kazi kama hizo na pia sipendi kufanya kazi ya kufua nguo kwa sababu inachosha nguo ni nyingi na pia unachoka kuzifua. Kwa hivyo.

Mimi hupenda sana kufanya mazoezi kadha, mimi hufanya yoga na si mara moja, mimi hupenda sana kufanya yoga, kila asubuhi ninapoamka, mimi huchukua mkeka wangu, naenda katika chumba changu cha mazoezi, natandika chini, naanza kufanya yoga ni kitumia maelekezo kutoka kwenye runinga, ama kutoka kwenye kifaa chochote ambacho natumia ilikufanyia mazoezi yangu.

Ninapenda sana hesabu hisabati hadi shuleni niliweza kupita sana katika somo hilo nilipata alama ya A chanya wakati nilipofanya mtihani huo wa kidato cha nne, niliweza kufaulu vizuri sana katika hisabati, hesabu, kwa hivo mi hupenda sana hesabu.